Mimi ninapenda tu kuzungumza tukiketi tuzungumze hivi. Ama tuende mahali tu tule hivi tunywe. Ama mchezo hivi kitu kama hicho. Hela ama tu kutembea kutembea tu hivi mkizungumza mimi ninapenda hivyo ama hivyo ndiyo mimi napenda tembea hivi ama mnafanya kitu pamoja.

Aina ya mziki ambayo mimi husikiza sana ni pop, mimi husikiza pop sana muimbaji ninayempenda sana muimbaji ambaye nampenda nadhani ni bendi. Yaitwa Maroon tano Maroon tano ikiongozwa pale na Adam Levine. Ni waimbaji ambao ninawapenda sana. Mimi huskiza mziki wakati wote ambao tu nimetulia nikitulia utapata kwamba nimevaa earphones na nasikiza mziki. Na wakati ambao ninasikiza mziki mimi hujihisi nimetulia sana. Mimi hujihisi nimefurahia na mimi hutumia mziki hata kutoa msongo wa mawazo. Nikisikia niko na stress kidogo mimi napenda kusikiza mziki.

Ee hapana sidhani mimi huwa nina toka nje ati nimeenda kuangalia nyota kwa hivo siwezi nikasema kwamba ninapenda kuangalia nyota ee sipendi kuangalia nyota pia kusema sipendi ni strong word lakini mimi huwa siangalii nyota kwa hivo hata siezi jua kama ninapenda kuangalia nyota ama sipendi lakini huwa si oki nje ati nimeenda kutizama nyota.

Kazi ya kujitolea ambayo labda nimewahi kufanya labda ni ya kuokota takataka hivi. Hio ndiyo kazi ya kujitolea ambayo nimefanya. Ama nimefanya nini ingine ama kazi ya kujitolea mara mingi ambayo nimefanya ni ni labda kukusafisha mazingira hiyo tu ndiyo kazi ya kujitolea ambayo mimi nimefanya.

Wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri zaidi maramingi ni mchana, mchana mimi ni nafanya kazi vizuri zaidi. Ama pia asubuhi mapema kama labda kama ni kusoma hivi asubuhi mapema pia mimi huweza kusoma vizuri lakini maramingi mchana ndio mimi hufanya kazi vizuri zaidi.

Mimi ninapenda jukumu lile la pale kwa 'point of sale' pale ambapo unaweka bidhaa ambazo zimeuzwa kwa kompyuta. Mimi ninapenda vitu vya kikompyuta kompyuta sana. Kwa hivo mimi ninapenda kazi pale ya kuweka vitu ambavyo mmeuza kazi ya 'records.' Ndio mimi ninapenda.

Mimi ninaapendelea kuvaa ndevu ninaapendelea kuwa na ndevu hata wakatiyo nina ndevu hivo mimi sipendelei kunyoa hata nywele pia ata nywele sipendelei kunyoa mimi nywele zangu ninaazipenda zikiwa ndefu kwahivo ninaapendelea kuvaa ndevu ilio ndefu sana.

Hmm kushiriki katika jamii yangu mi sioni kama kuna kitu ambacho mimi hufanya ambacho ninaeza nikasema kwamba ninashiriki katika jamii. Kwa sababu pia sikuizi pia ule ushirikiano sana katika jamii ni ngumu kwa sababu sikuizi utapata hizo ma estate hata watu hawajuani. Kwa hivyo hata hiyo kushiriki katika jamii pia ni ngumu.

Asubuhi mimi ninapenda kunywa chai. Hata siyo kupenda pike yake mimi kila asubuhi mimi hunywa chai. Chai imeekwa hiyo asubuhi ninapenda kunywa chai nimezoa kunywa chai tangu utotoni tu. Na ni kama pia katika nchi yetu hii sisi tunapenda chai ama ni culture kukunywa chai asubuhi kwa hivyo ndio ambayo mimi hukunywa.

Timu ya michezo ambayo mimi hufuata ni timu ya Chelsea katika ligi kuu ya Ungereza EPL. Mimi ni shabiki wa timu ya Chelsea kutoka kitambo sana. Mimi ninaipenda timu yangu sana na mimi hufuata michezo yao yote na mimi ni shabiki sana wa timu ya Chelsea.

Barua pepe singoji lakini ninapata kadhaa kila siku sababu kuna zile ambazo mtu unapata tu zinakuja promotions nini. Lakini ile ambayo ninaeza sema ninangoja eti ninangoja kwa siku. Sizingoji lakini ninazipata tu lakini si ati ni za maana sana. Kwa hivyo sina zile barua pepe ambazo naeza sema kwamba ninangoja eti kwa siku.

Mimi sinunui gazeti kwa hivyo sisomi gazeti lakini nikipatana na gazeti utapata kwamba ninaisoma lakini mimi mwenyewe kuenda kutafuta gazeti eti ninunue ama nianze kununua gazeti nisome hivyo siwe sisomi. Kwa sahabu pia yale mambo yote unayopata kwa gazeti sikuizia yako kwenye mtandao.

Kuatia moyo mwenzangu wenzangu mimi nina maneno mimi ninajua kuwaongelesha wenzangu. Ikiwa mtu anashida ama kuna kitu ambacho anapitia mimi mara mingi nitampa maneno ya kumshauri ama kumtia moyo hasa kwa hivyo mimi mimi kile ambacho mimi hufanya labda ni kuwaongelesha mimi. Kile ambacho huwa nafanya ni kuwaongelesha chochote wanachopitia mimi nitawaongelesha nione kama labda wanaeza wakasaidika kutokona na kidogo ambacho mimi ninajua.

Mimi huifadhi pesa kwa njia mingi lakini sana sana mimi huifadhi kwa kwenye banki ama saa ingine hata kwenye hizi zinaitwa money market funds MMFs Na pia mimi huifadhi pesa hata kwenye kwenye kwenye crypto mimi. Pia ninapenda crypto kwa hivyo utapata kwamba mimi huifadhi pesa kule.

Laa, mimi sipendi kuchora na sipendi kupaka rangi. Hivyo vitu vya michoro michoro hiyo Sector ya art hiyo ni kitu ambayo pia nadhani ni talanta, mimi hiyo sina sijui kuchora hata kidogo mimi huchora tu vitu vya kimchezo kimchezo lakini kuchora na kupaka rangi hapa na mimi sifanyi hiyo.

Ndiyo mimi ninapenda kutembea kwa miguu. Sababu pia ninapotembea ndiyo wakati ambapo mimi hupata kufikiria mimi nikitembea ninaPatanga kwamba ndiyo wakati ambapo ninafikiria maisha nina fikiria ninapanga mipango yangu kwa hivyo wakati mmoja ama wakati mmoja mmoja mimi ninapenda. Kutembea kwa miguu alafu pia ni njia pia ya tizi ni tizi rahisi kutembea ni tizi mzuri pia.

Kumbia mimi sipendi kukimbia mimi ata nikikimbia kidogo mimi hupata kwamba ninahema sana watu uku wanasema kwamba mimi ninaendanga pole pole. Kwa hivyo mimi mimi huwa sikimbia hata kidogo.

Ndiyo, nimewahi kulima mara kadhaa kama ile tunaita charson houston nimelima ile ya kulima kwa sababu umeambiwa labda na mzazi ama kitu kama hiyo ama eeh lakini kulima kama project yangu bado sijalima lakini nimelimalima ile ya labda unasaidia mzazi katika ukulima.

Hapana sijaikukunua tiketi za tukio sana ni wale ambao tunanaita mimi sipendi tu kuenda tu ivo na ata nikipenda ni ngumu upate kuwa nimetenga hela ya kunua tiketi ya kuenda tukio. Hila pesa zangu utapata kwamba ni mimi zinapatanga shugli mingi kwa hivyo ningumu upate nimeweka pesa hili ninunuwa tikiti ya kuenda tukio.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa. Kuta zina rangi ya rangi ya krimu, ni rangi ya krimu ndiyo zina rangi ya krimu. Kitanda changu si kikubwa sana ni kidogo tu. Na ni kitanda kizuri huwa na lala vizuri. Jihisi vizuri, unapumzika salama. Nikiangalia nje kutoka dirishani naona tu manyumba, upande mwingine naona naona shamba. Kitu ambacho nina kipenda ninaweza nikasema ni kitanda, na pia ni kikubwa vile ambavyo nina mahali hata pa kupiga tizi, kwa hiyo ninakipenda chumba changu.

Somo la seyansi ambayo ni napenda mimi labda ni physics. Somo la physics ni somo ambapo ambayo ninaipenda sana na hata ile course ambayo ni nafanya. Tika chuo kikuu pia iko maeneo hiyo kwa sababu ni nafanya engineering. Kwa hivyo somo ambayo la sayansi ambayo ninapenda ni somo la physics.

Computer mimi hutumia sana sana kwa katika kufanya labda research mimi hutumia kwa research na pia kwa kazi kidogo kidogo mimi hufanya kazi za za za zinaitwa remote jobs kwa hivyo. Mimi utumia computer katika shughuli hiyo mara mingi na pia katika pia kuandika kama kuna kakitu ambacho nataka kuandika mimi hutumia compyuta.

Ndoto yangu kubwa ni kukuwa labda kukuwa mwanabiashara hodari. Na kukuwa mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ana pesa, mtu ambaye ana familia, mtu ambaye anaheshimika. Yaani mtu mzuri ambaye hana kiburi mtu ambaye anaheshimika mtu ambaye ana vihela sana sana pesa sana sana mtu ambaye ana pesa. Na mtu ambaye mimi mtu ambaye ana pesa.

Ujuzi yambao ni na ustahili kuhimarisha kwa sasa ni ule ujuzi wa kuzungumza na watu maramingi mimi. Sipendi na mimi ushindwa ku kuzungumza na watu zana. Kwa hivyo hiyo ndi huo ndi ujuzi yambao ni najua ni na ustahili kuhimarisha na api hata kuzungumza mbele ya watu ni ujuzi yambao bado kidogo si jaimarisha na ni ujuzi yambao ninataka kwa imarisha.

Mimi ninapotaka kustarehe mimi mimi huenda kwenye kitanda na kupumzika na labda kutizama cinema ama video fupi fupi kwenye simu yangu. Hiyo ndiyo mimi hufanya wakati ambapo nataka kustarehe. Ninapena kutizama cinema kwa hivyo ninapotizama cinema mimi uhisi kwamba nimestarehe kwa hivyo hivyo ndiyo mimi hufanya wakati ambapo ninataka kustarehe.

Nguo ambazo mimi huvaa mara mingi ukinipata utanipata na t-shirt na na hizi ambazo tu ni suruali ambazo tunaita sweatpants utanipata nimevaa t-shirt na sweatpants na kama kuna baridi nimevaa hoodie. Hizo ndiyo nguo ambazo mimi hupenda kuvaa.

Kifaa changu ambacho niko nacho saizi, ni kifaa ambacho hakiweki moto sana, kwa hivyo mimi kuichaji mara kama mbili kwa siku. Nitakichaji mara moja mchana na mara nyingine ni usiku nikienda kulala, kwa hivyo mimi hukichaji mara mbili, mara mbili kwa siku.

Wakati ambapo kuna tatizo kazi ni kwanza ni kujua chanzo ya hile tatizo na kuangalia kama ni tatizo ambalo ni naheza suluhisha na kama ni tatizo ambalo ni naheza suluhisha bila labda kuhitaji mkubwa ni tatizo ambalo ni tasuluhisha na kuakisha kwamba kazi inaendelea bila tatizo.

Wakati mimi nahitaji msaada kazini ni kumtafuta tu yule mtu ambaye ninaitana na ule ujuzi wa ule msaada ambao ninataka na mimi humtafuta mtu ambaye ana ujuzi labda kunishinda katika sekta hii kumuomba mtu huyu msaada kwa sababu pia pale kazini sisi ni timu moja kwa hivo ninapohitaji msaada ni naomba mtu ambaye anaelewa sekta hiyo msaada.

Ndiyo mimi ni mwana teknolojia mimi ni mtu ambaye anapenda teknolojia sana kwa hivo teknolojia ikitokea ambayo ni mpia mimi ninapenda kujaribu sana. Mimi ninapenda sana teknolojia na ninapenda kuo ninajua kwamba dunia hiko na potential kubwa sana katika teknolojia kwa hivyo mimi ninapenda kujaribu teknolojia yote hili ambaye inatokea mpia.

Kuweka afya nzuri, mimi nahakikisha kwamba ninakula. Vitu ambavyo ni vya afya mimi mara nyingi siku hizi sipendi kukula vitu ambavyo ni junk sana. Nahakikisha kwamba vile vitu ambavyo vile vyakula ambavyo ninakula ni vitu ambavyo viko ni vyakula ambavyo ni vizuri, vyakula ambavyo vina afya vyakula ambavyo vina manufaa kukula tu sana na najaribu pia kupiga fanya tizi hapa na pale.

Nina siri yangu salama, ni ninaeka salama kwa ku labda zinimeweka pale backup katika google Ukwandeo wa kule ambapo labda nimeweka backup ya neno siri zangu. Ndiya sidhani kuna mahali pengine ambapo nimeziweka salama nimeziweka tu kule katika google.

Mimi ninaapendelea kusoma, sipendi kuandika. Sipendelei yaani kuandika lakini ninaapendelea kusoma, ninaapenda kusoma vitabu. Na pia katika kusoma pia unapata kwamba najua vitu vingi. Kwa hivyo mimi ninaapendelea kusoma sana na hata kuandika nadhani lazima usome ndio uandike kwa hivyo ninapendelea kusoma.

Hapana mimi sivai miwani, mimi bado sijaipata shida yoyote ya macho na pia ile miwani ambayo ni ya urembo mimi huwa sivai. Kwa hivyo mimi kwa wakati huu, hakuna miwani ambayo mimi huvalia katika shughuli zangu za siku kwa siku.

Uzoefu wa kushangaza ambao labda ni mewai kupata nikuwa mba kuna wakati ambao mimi nilikuwa mtu ambaye anapenda kukula kula sana nilikuwa nikipata kitu tuu ninataka kula nikipatana na chakula hata wakati ambao nimeshiba ninataka tubu kula honi uzeefu wa kushangaza. Na ni uzoefu ambao pia niatari kwa hivyo nikuwa napata hata wakati yila ya ni siku hata nimeshiba. Kipata mahali nimepatana tuna kitu ni nataka kukula huo ndio uzoefu wa kushangaza ambao ni mewai kupata.

Kazi zangu mimi mara mingi huzipanga tu kwa kichwa kwa kichwa yani kwa akili. Mimi ni ngumu upate kwamba ninaandika ama ninaandika chini mpangilio wa kazi. Kazi zangu mimi huzipanga kwa kwenye akili yangu na nina zifanya tu kulingana na vile ambavyo ni mewe nime panga ama kulingana na vile ambavyo inakuja huwa sifanyi kazi na mpangilio sambamba sana mimi hufanya tu kazi kulingana na vile ambavyo inakuja.

Ndio ninapenda kuendesha baisikeli, kuendesha baisikeli pia ni tizi pia ambayo ni tizi ambayo inafurahisha. Ni tizi na bado ni furaha, inafurahisha kuendesha. Kwa hivyo nikipata wakati mimi hujaribu mara moja moja ninaendesha baisikeli.

Nyumba ninaishi sahii ni ni nyumba ya wakazi sio nyumba yangu lakini ni nyumba ambayo ni ya ghorofa na ni nyumba nzuri mazingira ya eneo langu ni hili ni eneo ambalo halina mvua mingi ni eneo ambao kidogo limekauka lakini ni eneo nzuri watu wa huku wameweza kumwagilia miti maji na ni eneo ambalo pia ni eneo nzuri. Nilihamia mahala hapa mwaka ulio mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Nini ninachokipenda kuhusu eneo hili ni eneo ambalo limetulia. Eneo mbalo hakuna watu wengi eneo ambalo unaweza tu kutulia bila mambo mengi. Na ninajisi salama na nimefurahia mahali ambapo ninaishi.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege mara moja tu, ilikuwa safari ya kutoka mji wa eldoret kuja mji wa nairobi, ni safari tu fupi lakini ilikuwa safari mzuri sana na ilikuwa pia mara yangu ya kwanza na ndiyo hiyo tu mara moja ambayo ni mewahi kusafiri kwa ndege na ni experience mzuri sana.

Kuandika na kuongea, niki compare hizo mbili, mimi napenda kuandika. Sipendi kuongea sana, mimi hata ni mtu ambaye mara mingi, sipendi kushinda ni kiongea. Kwa hivyo, inafadhalisha kuandika, hata kama ni kwenye simu, ukitaka kuzungumza nami, mimi nafadhalisha kuandika kuliku kuongea.

Nikiwa nyumbani ama shuleni huko kuna wi-fi kwa hivyo ninatumia wi-fi kama niko nyumbani ama shuleni lakini kama siko nyumbani ama siko shuleni ni mahali ambapo hakuna wi-fi ninatumia data ya simu ama wakati ambapo pia wi-fi imeisha ama wi-fi inaenda pole pole labda mimi hutumia data ya simu mimi hutumia zote yaani.

Mikutano ambayo mimi hupenda ni mikutano ya online mimi sipendi. Mikutano ya kuenda kukukutana uso kwa uso mimi napenda mikutano ya online sababu mikutano ambayo hata haina gharama kubwa kuenda ni gharama tu ni labda kununua tu data lakini ni mikutano ambayo ni rahisi pia kupanga haina mambo mengi ni mikutano ambayo ninaipenda sana.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi mara mingi nina hasira nyingi sana. Wakati mingine mimi hukuwa na hasira mingi sana kwahivyo utapata kwamba labda tunajibizana lakini wakati mwingine pia mimi hujaribu kutulia ama hata baada ya kujibizana mimi hujaribu kuwa kwamba mimi ndiye nitatulia tu na niwachane na mtu huyo kwasababu saa ingine mimi ni na mimi huwa na hasira nyingi sana.

Nguvu zangu kazini sana sana ni kwamba, mimi ni mtu ambaye anaelewa teknolojia sana kwa hivo vitu vyovyote vinavyohusu mambo ya teknolojia. Kama vitu vya vyote vya kompyuta, programu zile za kompyuta ni vitu ambavyo mimi naelewa sana na hiyo sana sana ndiyo nguvu yangu pale kazini.

Ndio mimi ninapenda kufanya kazi nyumbani ama si mind yani kufanya kazi nyumbani. Sababu pia huwezi kuwa unakaa pale nyumbani kama pia husaidii katika kazi yoyote kwa hivyo. Mimi ninapenda kufanya kusaidia ama kufanya kazi pale nyumbani.

Michakato ya kazi mimi huboresha kwa kuhakikisha kwamba ile michakato ambayo inatumika ni michakato ambayo inafaa unaeza ukupata kwamba ninatumia. Michakato ambayo haifai na ikuwe pia ni michakato ambayo inafanya kazi ifanyike kwa haraka si michakato ambayo pia inafanya kazi iwe kazi ndogo iwe kazi kubwa. Nafaa michakato nahakikisha kwamba ile michakato ambayo inatumika ni ile ambayo inafanya kazi ikamilike kwa haraka na pia kazi nzuri.

Malengo ambayo ninayo katika kazi yangu ni kukua, mimi lengo langu kuu sana ni kukua muuzaji bora sana. Mtu ambaye ana ule ushawishi kwa kuwashawishi wateja na ushawishi mkubwa sana, unaweza pia kumshawishi mteja akaweze kununua yani kukuwa 'a good sales person'.

Ndiyo ninaapenda kunywa maziwa. Maziwa ya aina yote maziwa ambayo ni ile maziwa fresh. Hata maziwa ambayo labda ni ile maziwa lala maziwa ya yoghurt. Maziwa inaote mimi ni mtu ambayo ni naapenda kunywa maziwa sana.

Sanaa ambayo mimi ninapenda sana naeza nikasema kwamba ni sanaa labda ya mziki kwa sabu mziki pia ni sanaa. Ile sana ambayo ninapenda sana ni sanaa ya mziki mimi ninapenda kuimba na pia ninapenda naskiza wale waimbaji ambao ni waimbaji bora Tambawa na mimi ninapenda sana sana ya mziki hata sanaa hata hile bado kupiga nini hivyo vitu vinaanda vya mziki kama gitaa hizo piano hizo ni vitu ambawa mimi ninapenda sana.

Mimewahi kujaribu maramoja kujifunza kupiga gitaa lakini sikuweza kujua na nikawachana na kujifunza. Nikiwahi kujaribu mara moja kitambo nilikuwa mdogo kidogo. Nilijaribu kidogo kujifunza lakini sikuweza kujua na nikawachana na kutaka nikawachana na kutaka kujua pia.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu, mimi nina amini kwamba mwenyezi Mungu yupo na mwenyezi Mungu Muumbaji na ndiye muumbaji wa yote na ndiye anayestahili kuabudiwa. Hilo ndilo jambo muhimu kwangu kwa sihisi sana sana kanisa mimi nina amini kwamba mwenyezi Mungu yupo na mwenyezi Mungu yupo.

Kitabu ambacho ninakipenda sana ni kitabu cha arobaini na nane laws of power ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwandishi anayeitwa Robert Green. Ni kitabu ambacho naezasema ni kama ni kitabu cha utafiti. Kwa sababu ni kitabu ambacho kimefanya utafiti wa zile njia ambazo mtu anaeza kapata nguvu, kapata power. Na ni kitabu kizuri, mtu ambaye alinishauri ya kusoma kitabu hizi, kitabu hiki nilikipata tu kwenye mitandao ni kitabu ambacho kinajulikana sana na ni kitabu ambacho nilikipenda. Kitabu mhusika ambaye ninampenda zaidi. Katika kitabu hicho mhusika ambaye ambaye ninampenda labda ni mhusika anaitwa aje. Sikumbuki jina lake lakini alikuwa conman, ni mtu ambaye labda wakati mmoja alijaribu hata kuuza ile Eiffel Tower. Ni mhusika ambaye amezungumziwa pale katika kitabu hicho. Na ningependa kusoma kitabu kingine ndiyo ana kitabu kingine sikikumbuki jina. Lakini ndiyo ni ningependa kusoma kitabu kingine cha huyo mwandishi Robert Greene.

Mimi mpira wa besiboli. Sidhani hata nimiwahi kuona mpira wa besiboli ukichezwa mahali. Kwa hivyo siwezi hata nikashiriki ni wakati upi mkuu ambao liuona hata timu zozote sidhani hata nunafahamu timu yeyote ya mpira wa beisiboli. Kwa hivyo sitazami mpira wa besiboli hata sijui hata zile sheria za ule mpira. Kwa hivyo siwezi nikashiriki kitu chochote kuhusu mpira wa besiboli.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ule uzoefu wa kuzungumza na watu. Uzoefu wa kuzungumza na ule kuzungumza na wateja ni uzoefu ambao umenifundisha zaidi na umenifundisha kuwa watu ndiyo pesa. Watu wenzako ndiyo pesa na kujua kuzungumza na watu basi utajua kutengeneza pesa.

Mimi wakati ambapo kuna mvua kuu shugli zangu tu zitaendelea. Shugli kama kawaida kwa sababu sasa mvua inaeweza ikanyesha wakati wowote na haiwezi ikatokea na ifanye shugli za siku hiyo zisije zikaendelea kwa hivyo kwa yeye ikiwa kuna mvua mimi shugli zangu huendelea tu za kawaida. Kuma ni shule nilikuwa niende shuleni nitaenda tu shuleni. Na mimi ninapenda mvua. Mimi ninapenda mvua siku ya mvua nilifurahia zaidi. Siyo sidhani iko siku ambayo nilifurahia zaidi ya mvua. Sababu ninapenda tu mvua hivyo tu lakini sioni. Sioni kama niko na siku ambayo ninakumbuka nilifurahia zaidi kwa sababu ya mvua. Mvua inabadilisha mpango wangu labda sioni vile inabadilisha. Labda tu labda kama siku ni kitu inayo ambacho inaeza ikafanya labda niitabeba mwavuli kwa sababu kuna mvua. Na mara mingi huwa inafanya mtu achelewe kidogo. Lakini si sana pia ninaposikia sauti ya mvua. Labda kama niko mahali ambapo nitanyeshewa nitakimbia kidogo. Ni nianze kujikinga ama nikimbie ili nifike kule nakoenda haraka.

Likizo yangu ya ndoto mahali ambapo ngependa kuenda sana. Ni mji wa Dubai. Ni mji ambao mimi ngependa kuenda sana kwa sabu pia unapoona mji huo mtandaoni ama kutoka kwa wale watu wa mbaenda ni mji ambao unakaa pia una raha mingi ni mji ambao inakaa kama nge kuwa na furaha sana kuenda huko. Kitu ambacho ngependa kuenda kufanya huko ni kutembea tu kule na kuona mji huo kwa sababu ni mji ambao ni mji mrembo sana. Mtu ambaye ningependa kusafiri naye labda familia yangu ata rafiki ninge penda kusafiri naye na huko e huko nikienda labda nikitembea sana huko. Siwezi enda huko alafu nipumzike nataka huko kuenda kutembea sana kuona sana kule.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani sa ya kwanza labda ni mji wa Dubai. Lakini mimi nikieza nikabarikiwa na na hela mimi ningependa kutembea miji mingi ningependa kuenda mji wa Pari. Ningependa kuenda mji wa Rome ningependa kuenda Makule China ningependa kuenda kuona kwanza ile great wall of china, ningependa kuenda mji wa London, mji wa New York, yaani mimi ningefurahia sana kutembea kama ningekuwa na zile hela.

Njia ambayo mimi hutumia kupumzika. Kwa sasa kupumzika kwangu labda tu ni kulala. Ninapotaka kupumzika mimi hujiekelea kitandani na kulala. Lakini mara labda siku zijazo ningependa labda kujaribu meditation. Ningependa pia kujaribu meditation wakati nilipo jifunza njia ya kupumzika bado sijajifunza. Kwa sababu njia ya meditation ndiyo ambayo labda ningependa kujifunza. Lakini bado sijajifunza. Na muda ambao ninachukua bado sijajifunza kufanya meditation kwa hivyo siwezi jua. Lakini kama nikupumzika kulala nikilala tu saa moja hivi nina hisi kwamba nimepumzika. Na mtu anapo pumzika mtu husikia vizuri sana unasikia kwamba akili pia imetulia na uchovu pia umeisha.

Napoanza kazi kitu cha kwanza na napofika kazini labda sisi maramingi ufungua kwa maombi. Lafu labda baada ya maombi labda tuta fanya usafi kule. Fanya usafi ili kuakisha kwamba mnapoanza kazi mnaanza kazi mahali ambapo ni pasafi baada ya hapo sasa tunaendelea na kazi ya kawaida.

Kulinda mazingira mimi sipendi kutupa takataka ovyo sana sana mara mingi mimi hata ukipata nimepata takataka ambao nimetumia labda mimi pata hata ninaweka. Kama ni karakasi ninaweka kwa mfuku hadi nifikike mahali ambapo ninaweza nikaitupa. Kwa hivyo mimi njia yangu ya kulinda mazingira ni kuhakikisha kwamba siichafui mazingira. Ninalin hiyi ndio njia yangu ya kulinda mazingira.

Kumbukumbu ambao ni nao ya kutisha labda ni siku moja nilipokuwa nikiendesha gari. Kuna siku ambao nilikuwa labda karibu kugongwa na na lori ya aina trailer ilikuwa karibu kunigonga. Nilikuwa ninaenda kuingi hivi na nikasikia huni kubwa sana. Na nilishtuka sana kwa hivyo yoni kumbukumbu ambao huwa inanitisha sana.

Ndiyo mimi ninapenda kujifunza historia mimi napenda hata kutazama zile video za kukufunza mambo ya historia na nilipokuwa shuleni historia ilikuwa ilikuwa somo ambalo ni nilikuwa naipenda sana mimi ninapenda historia. Ni vizuri kusoma historia ili pia ujue mahali ambapo mlitoka kwa hivyo mimi hata naeza nikajiita mwana historia ninapenda mambo ya historia sana Muzika.